Shugli yangu ya kupendezwa haswaa ni kutizama ama kucheza mchezo wa kikapu au kandanda. Sana sana mimi hupenda kuwa nje na wenzangu tukicheza mchezo wa kikapu na mara kwa mara tunaweza kucheza mchezo wa kandanda. Kwa kutizama tu huwa tunatizama sana mashindano ya mpira ya kandanda katika nchi ya uingereza. Na mimi haswa ni shabiki mkuu wa timu ya Asenali na natumainia kwamba season hii tutaweza kubeba kombe hilo.

Naam, nimeweza kuona bahari, haswa bahari la linaloitwa Indian Ocean, bahari la India. Bahari linapatikana katika eneo la pwani nchini Kenya. Nimeweza kuzuru sehemu mbali mbali huko pwani na kwenye bahari. Na pia nimeweza kupanda boti, tukazunguka kwenye bahari hilo.

Kwa siku muda ninao tumia katika mtandao, unaweza kuwa kati ya masaa manne tu masaa masita. Kwa masaa hayo ninaweza kuangalia mtandao, angalia habari yanayojiri, angalia spoti, na pia kuangalia kile ambacho kinaendelea kwa wenzangu popote pale walipo. Kwa hivyo kati ya masaa 4 tu masaa 6 kwa siku niko mtandaoni.

Kwa kusema kweli, napenda hali ambayo baridi, lakini isiwe baridi sana. Labda kukuwe na mvua kiasi, kusiwe na mvua ambayo itaweza kusababisha mafuriko. Kukiwa na baridi kiasi, napenda kwa vile naweza fanya mazoezi bila kutoa jasho mingi sana. Pia naweza kukunywa chai ambacho nakipenda sana. But kusiwe baridi sana kuzidi.

Programu ambalo nalitumia kila siku kwenye simu yangu ni programu ya kuwasiliana ambayo inajulikana maarufu kama Whatsapp. Hakuna siku litapita kabla sija tumia Whatsapp kuwasiliana na marafiki, familia au mtu yeyote yule. Kwa hivo hilo ndo programu nambari moja kwenye simu ninalotumia kila siku.

Mazoezi ya mwili nafanya kila siku kwanzia jumamosi, jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano alhamisi ijumaa bila kupumzika. Kwa hivyo kila siku lazima nifanye mazoezi ya mwili aswa ninapocheza mchezo wa kikapu ama mchezo wa kandanda. Ninajua kuna mazoezi haya ya mwili ni ya maana sana ikiwa utataka kuwa na afya bora na kuweza kuishi maisha marefu.

Wakati wowote ambapo ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine, ninaamini ya kwamba katika huo ushirikiano na ili muwe muweze kufanya kazi huo kwa makini, munahitaji kuwa na mawasiliano ya wazi kati yenu, kwa vile ili mueze kuelewana na mueze kuskilizana na kufanya kazi moja pamoja, lazima kukue na mawasiliano ya wazi. Pia kuna napenda kusaidiana na wengine, niki ni napo kuwa na tashwishi au changamoto upande wangu, ninaweza kuuliza mwenzangu akanisaidie, nae pia akiwa na tashwishi au changamoto, anaweza kuniuliza mimi nimsaidie. Mwisho kweli, ninapena tuwe na uaminifu na nidhamu Ukiwa na uaminifu kati yenu, hamtakua mnatofautiana kabisa mtu akifanya jambo, utakua unamuamini kwa kazi yake na kisha mtasonga mbele hivyo.

Na ningeweza taka kuwa na umarifu wakupiga chombo cha muziki wowote ule haswa gita ama drums. Ningependa sana lakini sijawahi pata na fasi kujifunza chombo chochote cha muziki. Lakini ningependa sana na maybe labda siku moja nitajaribu niweze kujifunza chombo cha muziki. Sana sana nitaanza na gita.

Mwezi gani wa mwaka unaopenda zaidi? Napenda mwezi wa disemba, mwezi wa kumi na mbili, zaidi kwa miezi zote. Mwezi wa disemba katika desturi ya sisi huku Kenya ni mwezi wa likizo, na kutoka shule na kutoka kazi. Ni mwezi ambao watu husafiri manyumbani kwao kupatana na wazazi wao na familia yao kutoka na kutoka sehemu mbali mbali ya maybe shule ama kazi uliko Mwezi huu pia kwa sisi wa kristo ni mwezi ambao yesu kristo aliweza kuzaliwa Kwa hivyo tunaweza kusherekea siku ya kuzaliwa ya yesu kristo tarehe ishirini na tano. Mwezi huu pia ni mwezi wa mwisho wa mwaka. Unaweza kuangalia nini umeweza kutimiza katika huu mwaka na pia unaweza kupanga yajayo ya mwaka ijayo. Kwa hivyo mwezi wa disemba I think mwezi wa lab na nafikiri mwezi wa disemba ukona mambo mengi ambayo yanaeza yanafurahisha na kufanya kuwa mwezi ambayo naipenda zaidi kwa hiyo.

Kila ninapoamka asubuhi, kitu cha kwanza ninachokifanya ni kumshukuru kurejesha shukrani kwa mola kwa kuniwezesha kuamka asubuhi, hili ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa kwetu sisi wakristo Kitu cha kwanza ukiamka unampa mola asante, shukrani. Kisha unaombea siku yako ili iwe na baraka tele Baada ya hapo ninaweza kujitayarisha kwa kuoga, kusugua meno, kuchana nywele na kuvaa mavazi ya hiyo siku Kisha naenda natengeneza kiamsha kinywa na sana sana huwa chai na mkate, mandazi ama chapati Nikishamaliza hayo naja natulia kwenye deski langu na naanza kazi ya siku hiyo Mara kadha wa kadha mimi hukimbia kufanya mazoezi kidogo Lakini sio kila siku inategemea kama niko na masaa ya kufanya mazoezi.

Mwaka mpya nitasharekea na wenzangu wa Kenya wenzangu huku Nairobi kama desturi sisi huenda kuangalia vitu yanajulikana kwa kimombo kama fireworks sidhani najua jina la swahili lakini naweza angalia fireworks Naitwa mafakaki Kuna sehemu mbali mbali humu jijini Nairobi ambayo tarehe moja ama 30 na moja sa sita yo siku huwa wanawachilia mafataki angani na huwa jambo zuri sana na haya mafataki hupendeza sana kwa hivo Hata mwaka huu hautakuwa tofauti nitaweza kwenda kutazama mafataki katika eneo mbali mbali jijini Nairobi.

Na kuna mambo mengi yanayofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri Ningependa kutaja moja au mbili Kwanza kabisa mawasiliano ya wazi Nathani natumaitu nimeongelelea jambo hili kwa maswali ya liyo pita hapa leo Lakini mawasiliano ya wazi na uwazi kwa kimombo yanaitwa transparency yanaweza kua kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri sana Pili kunapokuwa na heshima na kuthaminiwa katika kazi ambapo kazi kazi unalofanya linaonyeshwa ama linaonwa kuwa la maana na wakubwa wako Hilo linafanyanga mazingira ya kazi kuwa mazuri Tatu na la mwisho naweza ongelelea mizani ya kazi na maisha ambapo si eti kuwa unafanya kazi kwa muda wote bila mapumziko bila kupata wakati wa kushughulikia maisha yako ya kibinafsi kazi ambayo inakupatia muda, wa mapumziko muda wa kushughulikia kazi yako ya binafsi ni hua na mazingira mazuri kabisa.

Mara nyingi wikendi mimi hucheza mchezo wa kikapu na timu langu la hapa nyumbani ambalo linaitwa kivuli. Sisi hushiriki katika mashindano ya sehemu hii ya Nairobi na ambayo yanafanyikanga sehemu ya Karen. Kwa hivyo kila wikendi ama ninapokuwa na mchezo wa kikapu mimi huwa nashiriki. Mara nyingine mimi huenda kuogelea Napenda sana kuogelea na mimi huenda na marafiki zangu Mara nyingine napenda kuenda densi kutuliza mwili na kupa mwili pole Kwa kazi ambayo imefanya kwa bidii na mara nyingine sanasana nikiwa huku Nairobi nasafiri naelekea nyumbani kuona wazazi wangu.

Naam kuna njia tofauti ambazo mimi husaidia jamii yangu. Kwanza kabisa mimi husaidia jamii kwa kupitia kudumisha maadili na utulivu. Kupitia mazungumzo ya hapa na pale na marafiki zangu na wenzangu wengine kutoka jamii. Daima najaribu kuwa sauti ya busara na ushirikiano. Pili nasaidia jamii. Kwa kujenga umoja kupitia michezo naamini kwamba kupitia michezo ya michezo yoyote ile Tunaweza kujenga jamii na kusaidiana Mwisho kabisa naajibika kibinafsi mambo ya mazingira na maendeleo Naamini kuwa kila mwana jamii ana wajibu wa kutunza mazingira yake ya karibu na pia ni muhimu sana kushiriki katika shughuli za maendeleo ya mutaa Mwisho kabisa nasaidia jamii kupitia siasa na naamini siasa bora italeta maendeleo na pia italeta jamii bora So hayo ndo baadhi ya njia mbazo Mimi husaidi ya jamii yangu.

Na wakati wowote ule ninapoanda ripoti ya kazi, amaza kazi, huwa natumia mtindo flani katika ripoti zangu. Kwanza kabisa kwenye ripoti zangu, kitu cha kwanza mimi huweka kwenye ripoti ni mafanikio makuu ambayo yalikuwa katika huo wakati unapo andikia ripoti. Pili kabisa ni takwimu za utendaji na takwimu zingine ni kama tasks zilizo kamilika usahihi wa uhayo kazi, masaa kazi na mengineyo mengi. Tatu kabisa na zingatia ama naongelelea changamoto ambazo zilitokea katika kufanya kazi, kutimiza kazi. Na mwisho kabisa ninawekelea maoni ya maendeleo ambayo nitaweza kutumia katika kazi zijaazo.

Naam, kuna njia kadhaa wa kadhaa mimi hutumia kuhimiza ushirikiano kwenye timu. La kwanza kabisa ni kujenga lengo moja ambalo kila mtu kwa timu anaweza kufuata hilo lengo na hili litawezesha wanatimu waweze kufuata mtido mmoja na kuweza kulenga lengo moja Pili kabisa ninahimiza kuwe na mawasiliano ya wazi mara kwa mara. Ushirikiano hufaa pale watu wanapo. Ushirikiano huisha pale ambapo watu hawazungumzi, hawawasiliani vyema. Tatu kabisa inabidi nahimiza kutambulika na kuthathminiwa kwa gharama za kila mtu katika timu hilo. Nne kuongoza kwa mfano Si lazima niwe kiongozi katika timu hilo Lakini mimi ninapofanya jambo la maana linalotakikana Natumai kwamba wenzangu pia wataweza kufanya jambo hilo na kupitia njia hii utaona umeongoza kwa mfano na kila mtu atafanya kitu kama hilo Mwisho kabisa ningesema kuhimiza ushirikiano katika timu Unaitaji utatuzi wa migorogoro kwa hekima bila utatuzi wa migorogoro kwa hekima kutakuwa na imbuko la Machibuko ya mambo mengi sana kutoelewana vita Lakini unapotatua migorogoro kwa hekima na kwa haraka sana wakati ambao yanatokea Basi nami ninasema kutakuwa na ushirikiano vizuri kwenye timu.

Kazi ambalo ninayo idhamini zaidi sana kwa maisha yangu ni kazi ya kujenga watu kupitia kuwapa ushauri. Ninadhamini sana muda ninayotumia kutulia na marafiki nikiwasaidia kuelewa fursa mpya za kidigitali au fursa wowote huo. Kwangu mimi kazi ya kumfungulia rafiki yangu macho ili yeye pia aweze kujidumu kimaisha Huwa wafanaa sana kwangu mimi.

Ndiyo nimeweza kuenda kwenye maonyesho ya sana. Hapa jijini Nairobi tuna chumba cha kuonyesha sanaa na mara kwa mara mimi na marafiki zangu hutembelea nyumba ya sana wikendi. Ningependa kuhudhuria maonyesho ya sanaa yanayozingatia teknolojia ya kidigitali hivi karibuni ili niweze kuwa na maarifa zaidi katika sanaa ya kidigitali.

Mahali ninapoishi panaitwa Kabiria katika sehemu la Riruta, Nairobi. Ninaishi kwenye nyumba lililo na chumba moja chakulala, yaani one bedroom. Mazingira ya hapa ni yale ya eneo la manyumba za watu kuishi. Nilihamiya huku kidogo chini ya mwaka mmoja Labda miezi kumi kwa sasa hivi na napenda sana kuishi huku kwa vile Lengo kabisa langu la kuhamia hapa ilikuwa karibu na kazi kwa hivo ilifanya nikaweze kupenda hapa penye naishi maji yapo masafi na haya potei stima vivyo hivyo Havi potei na hali ya usalama pia kidogo iko sawa. So kwa hivo napenda hapa sehemu hili ambapo naishi.

Simu ni teknolojia ambayo pasipo siwezi kuishi. Nina matumizi mingi ya simu. Kwanza kabisa ni kuwasiliana na familia, kikazi na marafiki. Jambo la pili vile navyo tumia simu ni kupata mataarifa mahabari za hivi punde. Kuna programu kadha wa kadha katika simu yangu ambazo mimi hutumia zaidi kwanza kabisa niko na programu za kifedha nikona kama Mpesa ambayo natumia kutuma ama kupokea pesa Programu nyingine ni programu za uwasiliano ama ujamii na lililo juu kabisa ni Whatsapp Kuna Facebook, kuna Telegram na kuna mengine mengi Programu nyingine ambalo mi hutumia ni ya afya na michezo Kuna Google Fit, kuna YouTube ambayo na mimi huweka video za mazoezi kisha nafuatilia Kwa mambo haya mimi napenda simu ambavyo inavyonisaidia maisha yangu Kwa vile hakuna sehemu ya maisha ambayo simu hainisaidii kwa sasa Lakini inabidi pia upunguze kuzo uzoefu wa kutumia simu kwa kila mara. Na ningesema simu itumike kwa masaa manne to masita kwa siku Lakini kadri unapopunguza hayo masa ndivyo umuhimu sana.

Mimi na marafiki zangu hupenda sana sana kucheza mchezo wa kikapu au mchezo wa kandanda mara nyingi wikendi hilo ndo jambo sisi hufanya pia mimi na marafiki zangu hupenda kusafiri maeneo mbali mbali kutizama mandhari kama ziwa, mito, milima katika safari hii tunapenda kujiendesha kwa magari, pia tunapenda kuenda densi na kubujia.

Ningependa kusema nina malengo kadha wa kadha katika kazi yangu. La kwanza zaidi ningependa kuweza kupanda gazi katika kazi yangu. Ili kwa miaka chache hijayo niwe kiongozi katika fanaye yangu ya kazi ya ununuzi. Pia nikona lengo lakua nimetimiza na ninailewa kazi yangu. Kabisa kufika kiwango ambacho Unapongelelea kazi ya ununuzi Jinalango nila kwanza kutokea.

La, mimi sipendi kuoga kwa maji ya moto. Mara nyingi napenda kuoga na maji ya baridi. Ili niweze kupunguza joto mwilini. Sana sana, ninapoenda kucheza mchezo wa kikapu. Ama ninapotoka kucheza mchezo wa kikapu na nataka kulala. Mimi huoga na maji ya baridi.

Huwa siendi kwenye sinema mara nyingi. Kwa mwezi utapata kwamba nimeenda sinema mara moja au mbili. Na kwa hayo kwa hiyo mara moja au mbili, huwa ninapeleka mwenzangu. Ili tukaweze kutazama pamoja lakini nikiwa peke yangu ni ngumu sana niende sinema.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ile ya kuogelea kwa kiingereza inaitwa swimming. Hii ndio shunguli ambayo hunituliza akili na ninapokuwa ndani ya maji nakata muunganisho na kelele za dunia ama teknolojia. Pia inanipa nidhamu ya kupumua na nguvu ya kimwili ninapokuwa naogelea. Huku pia ikiniandaa akili kwa ajili ya changamoto ya kazi yoyote ile nitakalokuwa nafanya bila kusahau michezo ya ushindani kama kikapu na kandanda. Hayo pia ni shuguli ambazo mimi upendezwa sana Pia ninapotulia na marafiki hio ni shuguli nyingine ambayo huwa inapendeza sana kwangu mimi Mwisho kabisa ninapoenda kutembea kwenye mazingira ambayo yana miti mingi ama milima ambayo inajulikana kama hike.

Napenda sana wanyama wa mwituni. Na kama huku Kenya, tunao wanyama wale wakubwa watano. Kwa kizungu, wanaitwa the big five. Wanyama hawa ni Simba, Ndovu, Chui, Nyati, na Kifaru. Napenda hawa wanyama sana sana sana kwa uzito wao. Na ninapozuru mwitu huku Kenya. Mimi hupendelea sana ninapoona wanyama hawa. Nikiongezea naeza sema kuna twiga, kuna pundamilia wa mwituni, kuna duma ambaye ni mnyama wenye wa mbio zaidi, kuna fisi, kuna kiboko, kuna mamba, tumbili, sokwe mtu, swara, ngiri na mengine mengi.

Kwa vile nafuga nywele refu, mimi huviolea nywele kila mara ninapooga. Kwa vile kutokana na michezo ambayo mimi hushiriki kama kuogelea mchezo wa kikapu, mchezo wa kandanda, nywele zangu huchafuka sana kwa hivo. Kila ninapooga nahakikisha ya kwamba nimeviolea nywele.

Naam, mimi hufuata matukio ya kimataifa kupitia mtandao na maana ya kufuata matukio ya kitaifa na amini nikwamba haya matukio ya kitaifa huwa na madhara kwetu sisi hapa nchini kwa hivo nikiwa na marifa kuhusu nini kinaendelea kimataifa nitaweza tabiria nini kitatendeka humu nchini.

Naam mimi huva miwani nina tatizo kidogo la macho ambapo siwezi kuona vitu ambavyo viko mbali sana na mimi. Kwa hivo miwani ambavyo mimi huvaa yanasaidia kwanza kabisa kuleta vitu ambavyo viko mbali ama mandishi ambavyo viko mbali karibu ili niweze kusoma na pili yanapunguza athari za mwangaza mingi.

Katika kazi yangu ya ununuzi, stadi ya muhimu ya kwanza kabisa ni mazungumuzo na ushawishi. Hii ndo stadi namba moja na la muhimu kabisa. Ninaweza kupanga mikakati uwanjani ili kushinda ama ili kupata offer nzuri zaidi. Study la pili la muhimu zaidi kwa kazi yangu ni mahusiano na wauzaji Kwa kazi yangu inabidi niweze kuwasiliana na wauzaji mara kwa mara na nikiwa na ushirikiano mzuri na wao Nikijenga ushirikiano mzuri sana na wao naweza kuwa kitanipa kipaumbele wakati wa dharura ama uhaba wa bidhaa ambavyo ningependa kununua kwa muda mfupi. Study la tatu kwenye kazi yangu ni maadili na uadilifu kwa kiingereza wanaita ethics and integrity. Idhara ya ununuzi huwa inashika pesa nyingi za kampuni na hivyo unapokuwa na uaminifu na maadili utaweza kuwa umefanikiwa katika kazi langu.

Naam kwa mara nyingi nahitajika kutumia video kwa mawasiliano kazini tunafanya mikutano kupitia video vya app moja kwa moja na kwa mawasiliano na marafiki na mpenzi ya ufamilia naweza kutumia video kupitia njia ya WhatsApp.

Vitu ambavyo unifanya kucheka sana sana hua vichekesho vya marafiki ambavyo kupitia mazungumzo na ushirikiano. Tunaweza kuwana utani ma tunaweza kukumbuka vitu kwa ambavyo tulifanya zamani. Kicheko cha kweli kwako kinatokea ukiwa na watu unaowamini. Pia pili kabisa kuna filamu za kejeli na akili ambazo kwa kingereza ya naitwa comedy hayo pia hufanya nicheke Ninapo kuwa nazuru mtandao napatana na memes ambazo pia huchekesha kabisa Pia kuna kuanga na video fupi za watoto au wanyama wakifanya mambo ya siyo tarajiwa kabisa na hayo hunivunja mbavu.

Naam, napenda kusafiri na ramani ama ambalo lajulikana kwa sana sana kama GPS. Kupitia GPS au ramani inahakikisha kwamba sijapotea na nafika kwa wakati upasaavyo na wakati ambao nilikuwa nimepanga. Kutumia GPS itafanya uepuke sehemu ambayo kuna trafiki ya magari. Msongamano wa magari mengi Kwa vile GPS uonyesha ni wapi kuna msongamano wa magari na ni wapi Hakuna msongamano wa magari kwa hivo Napenda sana kutumia kusafiri na ramani.

Ili kueka afya nzuri kuna mambo mengi mimi ufanya Lakini yale ya kawaida kabisa ni kuhakikisha ya kwamba na kunywa majili tatano kwa siku bila kukosa Pili kila siku naweza kukula matunda aina mbali mbali Haswaa machungwa, haswa ndizi na mengine mengi Tatu kabisa nafanya mazoezi bila kukosa kila siku ilikuweka afya nzuri. Tatu ama nne jambola nne ambalo nafanya ni kuhakikisha nakula chakula nzuri. Chakula ambayo haina mafuta mingi na chakula ambayo nimejitengeza ya mimi mwenyewe.

Naam, napenda muziki wa jadi, muziki ambao nilisikiza niki nikiwa mdogo, nilipokuwa shule ya msingi, shule ya sekondari na hata chuo kikuu. Na pia muziki kabla ya kuzaliwa ambayo ilivuma, muziki wa lingala. Mara kwa mara najipata nasikiza muziki wa lingala, muziki wa reggae wa masiku hizo za kupita za kitambo, pia muziki wa kabila ya kalenji ambayo yaliimbwa kitambo sana, huwa napenda kusiki.